Rangi ni nayoipenda zaidi ni bulu. Blue inaniba isia ya tulivu amani na wingi wa nafsi kama vile kuona waga safi ya maji au maji ya bahari. Blue pia ni rangi ya raisi kunionyesha rangi zingine zinazio toa hisia za ubunifu na uwazi. Ninapenda jinsi inavyo kuwa tulivu na kwenye unguvu. Kulingana na tonakio lake blue haififu huwa mtulivu na mkonyo. Wakati blue anavaa naweza kuhamashisha na kuleta nguvu kwa ujumla Blue ni rangi inayofanya niisi tulivu matazamo chanya na maundo mazuri katika mazingira ya nayo nisunguka.